Zinasome ya habari mtandaoni kutoka kwa vianzo vya kuaminika na vilivyo na sifa nzuri na uwalisia Kwa mfano na kusudia kupata taarifa kutoka tovuti za habari zinazoaminika, magazeti makuu na vianzo vya kitaalamu vinavyo shugulika na sekta yangu Zaidi ya hayo napendelea kukagua taarifa kutoka vianzo kadhaa ili kwa kikisha kuwa habari ninayo pokea nisahihi, kamili na yenye uwiano hii inansaidia kuboresha ufahamu wangu kufa dunia napanya maamuzi yenye taarifa sahihi.

Mfanya biashara ninayemheshimu ni daktari James mwangi, ni mkurugenzi mkuu wa Equity bank kenya nampenda kwa sababu anaweza kuunganisha ubunifu na huduma kwa wateja kwa kiwango cha hali ya juu na kuifanya benki iwe rahisi kufikiwa na wateja wengi, ikiwemo wajasiri ya mali wadogo kitu cha ajabu walichofanya ni kuunda mfumo wa mobile banking na digital platforms miaka ya nyuma Wakati wengi walishughulikia tu na benki za kawaida njia hii liwezesha wateja wengi hasa wale waliokosa benki karibu nao kupata huduma za kifedha Nimejifunza kutoka kwake kuwa ubunifu, kushirikiana na wateja na kujali mahitaji ya jamii ni msingi wa biashara bora hisia zangu ni kwamba jinsi ya anavyofanya biashara inaonyesha ushirikiano busara na mpango wa muda mrefu na ni mfano wa kweli wa jinsi biashara inaweza kuleta mabadiliko chanya kwa jamii.

Ninajitahidi kufua nguo mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na mahitaji na msongamano wa nguo zangu Napenda kudumisha usafi na mpangilio ili nguo zangu ziwa safi zenye harufu nzuri na ziko tayari kutumia wakati wowote Kwa kifupi ni mchanganyiko wa usafi nidhamu na mpangilio wa maisha.